Wakati ninapokabiliwa na msongo wa kazi, mimi huanza na kupanga orodha ya kazi. Ndiyo nianze na kazi yenye ni ya maana zaidi kuliko nyingine, hadi yenye haina uharaka sana. Na pia, ninapata usaidizi kutoka kwa watu wenye wananisimamia ili waweze kuniongoza zaidi.

Nikiwa na marafiki zangu, ninapenda kuenda na wao kwa matembezi ya nje, kwa sababu inatusaidia kiafya kutembea, na kufanya mazoezi, kucheza mchezo kama kandanda. Na pia tunapenda kuenda kukunywa kahawa pamoja na kufurahia napenda kuimba nikiwa na marafiki zangu na pia kusoma vitabu vya adithi nzuri pia nikiwa na marafiki zangu tunapenda kuhojiana pia nikiwa na marafiki zangu wakati mwingine tunaenda kuogelea na kufurahia.